Ndio mara nyingi sana hununua vitu kwa kutumia simu unajua kuna wakati uko nyumbani jioni umechoka alafu unakumbuka sukari au vocha imesha ulea kutoka tena unashika tu simu unapitia unanunua kwangu ilionekana jambo kidogo lakini sasa imekua kama kawaida kama kutuma ujumbe tu.

Kwa sasa, program nazo zitumia sana ni WhatsApp, YouTube, na ile ya kusikiliza mziki. WhatsApp ni kwa mawasiliano ya kila siku, familia na marafiki, hata zile sauti za hasubuhi YouTube na itumia kujifuza vitu vipya, au kupumzika tu jioni. Mziki nao huunisaidia kubadilisha hali ya moyo. Hasa ni kiwa safarini.

Kwa kweli sioni maktabani mara nyingi sana siku hizi labda mara chache kwa mwezi lakini kila nikifika napenda ule utulivu wake ili hali ya mawazo kutulia hunikumbusha enzi za shule kukaa kimya nikisoma huku nikisikia kurasa zikigeuzwa ni mahali panaponisaidia kujipanga upya hata kama ni kwa muda mfupi tu.

Ndiyo, napenda sana kucheza na watoto. Kuna ule uchangamfu wao, kucheka mbila sababu zito. Kunanifanya nijisikie mwepesi pia, nikicheza nao. Hiwe ni kukibizana hau kusikiliza andithi zao. Nasahao msongo wa watu wazima. Inanikumbuja jisi furaha ilifyokua rais utotoni, bila mawazo mengi.

Kwa kawaida, nnapokutana na mamadiliko kazini, kwanza nachukua muda kuyapokea moyoni, si raisi kila mala, unajikuta una wasiwasi kidogo, unauliza maswali, lakini hujaribu kusikiliza, kujifunza pole pole, na kujikumbusha kwamba, hata mabadiliko magumu yanaweza kufungua milango mipya, na nmegundua ukibaki wazi kifikra, kazi inakuwa nyepesi kadri, siku zinavyopita.

Kifaa ambacho siwezi kuishi bila ni simu yangu imebeba karibu kila kitu cha maisha yangu ya kila siku kuwasiliana na watu ninao wajali kupata habari hata kujipanga kuna wakati nikisahau nyumbani nahisi kama kuna kitu muhimu kimebaki nyuma sio tukivaa ni kama daraja linaloniunganisha na dunia na watu.

Kwa kawaida, husasisha vibaa vyangu pale tu ninapo ona ni muhimu, sifanyi haraka haraka, napenda kuvitumia kwanza handi nione vinaanza kulengea au vaitaji ya nambadilika, wakati mwigine naweza kuwa mbaada ya mda mrefu kidogo, na huwa na njisemea mbado kinafanya kazi, kwanini niharakishe kwangu ni zaidi ya matumizi, si kufuata tu kilicho.

Ndiyo uvasa. Engawa siki ila siku. Kuna siku nahisi inaisaidia kujipanga. Kufuatilia munda mbila kutoa simu mfukoni. Lakini pia kuna siku na hiacha kabisa. Asa wikendi. Nikijiva na fasi ya kushu mbila kuesambu dakika. Saa kwangu ni mapambano tu. Ni mapambo tu. Ni kama ukumbusho wa kueshimu munda wangu.

Mufanya mazoezhi ya mwili takribani mara tatu kwa wiki, sio kila siku lakini napenda kuchanganya kidogo, labda kutembea hau kukimbia kidogo mchana na mara nyingine kufanya yoga nyumbani, hila lina nisendia si tu kimwili bali ya kifikira, unajisikia mtulifu na tayari kushugulikia mambo ya kila siku.